Unafanyaje kazi ya ushirikiano na wengine. Jinsi ninavyofanya kazi ya ushirikiano na wengine. Ushirikiano ni msingi muhimu wa mafanikio katika maisha ya kazi, masomo na hata katika jamii kwa ujumla. Kufanya kazi na wengine, kunahitaji zaidi ya kuwa pamoja, kimwili, kuna hitaji mawasiliano bora na kuheshimiana, uwajibikaji na malengo ya pamoja. Katika insha hii nitaeleza kwa kina jinsi ninavyofanya kazi ya ushirikiano na wengine. Mbinu ninazotumia, changamoto ninazokutana nazo na jinsi ninavyohakikisha timu inafanikiwa. La kwanza ni kuelewa lengo la pamoja. Hatua ya kwanza ninapofanya kazi ya ushirikiano ni kuhakikisha kuwa kila mtu anaelewa lengo la pamoja. Bila lengo lililo wazi ni rahisi kwa timu kupoteza mwelekeo. Mimi huuliza maswali, huchangia mawazo na kusaidia kufafanua malengo ili kila mshiriki ajue tunakwenda wapi na ni nini na ni kwa nini kazi hiyo ni muhimu. Mawasiliano ya wazi na ya heshima ni jambu la pili. Mawasiliano ni uti wa mgongo na ushirikiano mzuri. Nina hakikisha nawajulisha wenzangu mawazo yangu kwa uwazi na kwa heshima. Pia nasikiliza kwa makini panapotoa maoni yao. Kusikiliza ni muhimu kama kuzugumza kwa sababu hunisaidia kuelewa mitazamo tofauti na kuboresha maamuzi ya timu. Kugawana majukumu kwa haki ni jambo lingine. Katika kazi ya pamoja ni muhimu kila mtu awe na jukumu lake. Mimi hushiriki katika kupanga na kugawanya majukumu, kulingana na uwezo, ujuzi na muda wa kila shirika. Hii husaidia kuzuia mizigo mikubwa kwa mtu mmoja na kuhakikisha kila mtu anachangia ipasavyo. Kuheshimu tofauti za watu ni jambo lingine pia. Kila mtu ana mtazamo uzoefu na njia ya kufanya kazi. Na kufanya kazi na wengine inaheshimu tofauti hizi. Badala ya kuona tofauti kama kikwazo naziona kama fursa ya kujifunza. Tofauti za mawazo huifanya timu kuwa imara na ubunifu zaidi. Jambo lingine ni kuwajibika na kutimiza ahadi. Ushirikiano hauwezi kufanikiwa bila uwajibika. Nina hakikisha natekeleza majukumu yangu kwa wakati na kwa ubora unaotakiwa. Nikiweka ahadi na jitahidi kuitimiza. Hii hujenga imani kati yangu na wenzangu na imani ni nguzo muhimu ya kazi na pamoja. Kusaidia na kuhamasisha wengine. Katika timu, si kila wakati mambo huenda sawa. Wakati mwingine wenzangu hukumbana na changamoto au huchoka. Mimi hujitahidi kuwasaidia kuwapa moyo na kuwaharashisha waendelee. Maneno ya kutia moyo wa msaada mdogo yanaweza kuleta tofauti kubwa katika hali ya timu. Kukubali maoni na marekebisho ni jambo pia lingine. Hakuna mtu mkamilifu. Napofanya kazi ya ushirikiano niko tayari kupokea maoni na kukubali marekebisho. Pale inapobidi. Maoni ya wengine hunisaidia kuboresha kazi yangu na kukuza uwezo wangu. Pia hutoa maoni yangu kwa njia ya kujenga bila kudharau au kukatisha tamaa wengine. Kutatua migogoro kwa busara ni pia ni jambo lingine. Migogoro ni jambo la kawaida katika kazi ya pamoja. Napokutana na migogoro, ninajaribu kuitatua kwa kuzungumza kwa mazungumzo ya utulivu na haki. Ninasikiliza pande zote, kutafuta chanzo cha tatizo na kupendekeza suluhisho, linalo kumbana, linalokubaliana kwa wote. Lengo langu ni kushinda mabishano bali kulinda umoja, si kushinda mabishano bali kulinda umoja wa tili.

Napenda chai au kahawa? Mimi kibinafsi, napenda chai. Lakini, swali kama napenda chai au kahawa, ni swali linaloonekana rahisi, lakini kwa mtazamo wangu lina maana kubwa zaidi kuliko kinywaji chenyewe. Kila kinywaji kina historia, ladha na nafasi yake katika maisha ya watu, upande wangu binafsi, mimi napenda chai kuliko kahawa. Upendeleo unatokana na uzoefu wangu wa kila siku. Ladha ninayoipenda na namna chai inavyonisaidia kimwili na kiakili. Tangu nilipokuwa mdogo, mimi nimezoea kuona chai ikitayarishwa nyumbani. Saa ya asubuhi na jioni chai imekuwa sehemu ya utamaduni wa familia na jamii yangu. Kila ninapokunywa chai, mimi huhisi utulivu na ukaribu wa kijamii. Ingawa kahawa pia ni kinywaji maarufu na chenye wapenzi wengi. Kwangu mimi chai imekuwa na mvuto wa kipekee unaoifanya iwe chaguo langu la kwanza. Sababu ya pili ni kwamba chai inaladha na harufu nzuri. Sababu mojawapo inanifanya nipende chai ni ladha yake, laini na harufu yake ya kupendeza. Chai inaweza kutengenezwa kwa njia mbalimbali kama vile chai ya maziwa, chai ya tangawizi, chai ya mdalasini au hata chai ya rangi bila maziwa. Ladha hizi tofauti hunipa uhuru wa kuchagua kulingana na hali yangu ya siku hiyo. Kahawa kwa upande mwingine mara nyingi huwa na ladha kali ambayo mimi sipendi sana. Kwa mtazamo wangu, chai hunisaidia zaidi kiafya kuliko kahawa. Ninapokunywa chai mimi huhisi mwili wangu ukiwa mtulivu na akili yangu ikiwa wazi. Chai hainiletei msisimko uliopitiliza wala kunifanya nihisi wasiwasi. Kahawa kwa mimi wakati mwingine hunifanya nipate mapigo ya moyo ya haraka au kukosa usingizi, hasa nikinywa jioni. Chai pia ina nafasi kubwa katika maisha ya kijamii. Mara nyingi mimi hunywa chai nikiwa na familia, marafiki na wenzangu wa kazi. Kukaa pamoja tukinywa chai hutengeneza mazingira ya mazungumzo, mshikamano na kubadilishana mawazo. Chai huleta watu karibu. Kahawa kwa uzoefu wangu mimi mara nyingi hunywa mtu akiwa peke yake kwa haraka. Kuna nyakati ambapo mimi napenda kukaa kimya nikitafakari maisha yangu, mipango, changamoto ninazokutana nazo. Katika nyakati hizo kikombe cha chai hunisaidia sana. Joto la chai au harufu yake hunipa utulivu wa kiakili. Ni kama muda wa kujitunza na kujielewa. Kahawa kwa pande wangu mimi hainipi hisia hii ya utulivu. Chai ni rahisi kupatikana na kutayarishwa karibu kila mahali, iwe nyumbani, kazini au hata kijijini chai kupatikana. Mimi ninaweza kutengeneza chai kwa haraka bila maandalizi mengi. Kahawa mara nyingi huhitaji vifaa maalumu au mbinu fulani ili ipate ladha nzuri. Jambo ambalo si kila wakati. Ingawa mimi napendelea chai, naelewa na kuheshimu watu wanaopenda kahawa. Kahawa ina faida zake, ikiwa ni pamoja na kuongeza umakini na nguvu kwa baadhi ya watu. Kwao, kahawa ni chanzo cha motisha na mwanzo mzuri wa siku. Hii inaonyesha kuwa upendeleo wa kinywaji hutofautiana kulingana na mtu na mahitaji yake. Kwa mimi, kwangu mimi, chai imekuwa sehemu ya ratiba ya kila siku. Asubuhi hunisaidia kuanza siku kwa utulivu na jioni hunisaidia kupumzika baada ya kazi. Ni kinywaji kinachonipa faraja na kunifanya nijisikie nyumbani, hata nikiwa mbali na nyumbani. Chai pia hubeba kumbukumbu nyingi katika maisha yangu. Na kumbuka nyakati za mvua, tukiwa nyumbani, tukinywa chai ya moto, au mazungumzo marefu na wazazi na marafiki, tukiwa tumekaa karibu. Kumbukumbu hizi zinafanya mimi nione chai kama zaidi ya kinywaji. Ni sehemu ya maisha yangu.

Harufu ninayoipenda zaidi ni hii, kila mtu ana harufu fulani inayomgusa moyo wake kwa namna ya kipekee. Harufu zina nguvu kubwa sana kuliko tunavyodhani. Zinaweza kurenjesha kumbukumbu, kubadilisha hisia na hata kuadhiri hali ya mtu kwa haraka. Kwa upande wangu mimi binafsi, harufu ninayoipenda zaidi ni harufu ya mvua inaponyesha kwenye udogo mkavu. Ambayo mara nyingi hujulikana kama harufu ya ardhi baada ya mvua. Harufu hii hunipa utulivu, furaha na hisia ya uhai. Tangu nikiwa mdogo, mimi nimekuwa nikivutiwa sana na harufu mbali mbali zinazotuzunguka kila siku. Hata hivyo hakuna harufu inayolingana na ila ya mvua inapogusa udogo mkavu. Kila mara mvua inaponyesha, mimi husimama kidogo nje na kupumua kwa kina na kuiruhusu harufu hiyo iingie mwilini mwangu. Hii ni harufu ambayo hainichoshi kamwe hata nikihisi mara ngapi. Harufu ya mvua hunifanya mimi nijisikie mtulivu sana, huondoa msongo wa mawazo na kunipa amani ya ndani. Ni kama mwili na akili vinapumzika kwa pamoja, katika dunia iliyojaa kelele na haraka. Harufu hii hunirudisha katika hali unyenyekevu na utulivu wa asili. Harufu hii pia hubeba kubukumbu nyingi katika maisha yangu, mimi hukumbuka nyakati za utoto nikicheza nje wakati wa mvua, au nikikaa ndani nikitazama matone yakidondoka. Huku harufu ya udogo ikiingia kupitia dirishani. Kubukumbu hizi hunifanya nijisikie salama na mwenye furaha, harufu hii hunirudisha nyuma katika nyakati rahisi na zenye amani. Mojawapo ya sababu zinazofanya mimi niipende harufu hii ni kwa sababu inanifanya nijisikie karibu na asili yangu. Harufu ya mvua ni ishara ya uhai mpya. Mimea hupata maji, ardhi hupumua na mazingira yote huonekana kufufuka. Mimi ninapohisi harufu hii, mimi huhisi kama mimi pia ninapewa mwazo mpya. Kwa upande wa kiafya ya akili, harufu hii inanisaidia sana. Inanipa matumaini na kunifanya nifikilie kwa mtazamo chanya. Wakati mwingine, mimi nikiwa na mawazo mengi au wasiwasi, mvua inaponyesha, hunisaidia kusahau yote kwa muda na kuzingatia uzuri wa wakati uliopo. Ingawa mimi napena pia harufu ya maua, chai ya moto au hewa safi ya asubuhi, bado harufu ya mvua inapita zote. Harufu nyingi hunipa furaha ya muda, lakini harufu ya mvua hunigusa kwa ndani zaidi. Ina utulivu wa kipekee ambao si rahisi kuupata katika harufu nyingine. Harufu ni kama lugha ya hisia. Bila maneno, harufu ya mvua hunieleza mengi amani, matumaini na uhusiano wangu na dunia. Hii harufu inayozungumza na moyo wangu moja kwa moja bila hitaji la tafsiri. Kila mvua inaponyesha, mimi huchukua muda kuifurahia harufu hii. Haijalishi niko wapi, nyumbani, kazi au safarini. Harufu hii hunifanya nijisikie sawa popote nilipo. Ni sehemu ndogo lakini muhimu ya furaha yangu ya kila siku. Harufu ya mvua imenifundisha mimi kuthamini vitu vidogo kama katika maisha. Furaha haiji kila wakati. Katika mambo makubwa. Wakati mwingine ipo katika pumzi moja tu ya harufu safi baada ya mvua. Hi hunikumbusha kuishi kwa utulivu na shukrani. Harufu ninayoipenda zaidi ni harufu ya mvua inaponyesha kwenye udogo mkavu. Hii harufu inayobeba utulivu, kumbukumbu na uhusiano wa kina na asili. Kwa mimi harufu hii ni si harufu tu, bali ni hisia, ni kumbukumbu na ni sehemu ya maisha yangu. Kila ninapoinusa uhisi kama dunia inanipa nafasi ya kupumua upya na kuanza tena kwa amani.

Jee ninaishi mahali nilipozaliwa. Swali la kama ninaishi mahali nilipozaliwa linaonekana kuwa raisi lakini kwa mutazamu wangu mimi lina nifungua mazungumuzo mapana kuhusu maisha mabadiliko na ukuwaji wa mtu. Kwa upande wangu mimi siishi mahali nilipozaliwa na ni hali hii imekuwa na maana kubwa sana katika maisha yangu. Kuondoka mahali nilipozaliwa mahali nilipozaliwa kumenifundisha mambo mengi kuhusu dunia, watu na mimi mwenyewe. Nilipozaliwa mahali pale palikuwa mwanzo wa maisha yangu. Ni mahali nilipojifundisha, kutembea, kuzungumza na kuanza kuelewa dunia kwa macho ya utoto. Kila kona ya eneo hiyo ilikuwa na kubukumbu zake. Nyumba niliokulia, barabara nilizochezea na watu aliyokuwa sahemu ya maisha yangu ya mwanzo. Kwa mimi mahali nilipozaliwa ni chanzo cha utaburisho wangu hata kama siishi ukotena. Kadiri nilivyo kuwa maisha yalianza kunihitaji nifanya mabadiliko. Sababu za kuondoka mahali nilipozaliwa zilikuwa nyingi ikiwa ni pamoja na masomo kazi au kutafuta fulsa bora za maisha mimi nilitambua kuwa ili nikuwe na kufikia ndoto zangu. Ilinibidi niondoke katika eneo nililozaliwa. Uwamuzi huu haukuwa laisi kwa sababu ulijaa hisia za hofu huzuni na msisimko kwa wakati mmoja. Kuondoka mahali nilifazaliwa kulinifanya mimi nijifunze kujitagemea. Nililazimika kuzoea mazingila maapya watu wapya na tamaduni tofauti. Mwanzo ni haikuwa laisi kulikuwa na wakati mimi nilijihisi mpweke na nikaukumbuka sana. Ule ukaribu wa nyumbani hata hivyo changamoto hizi zilinijenga na kunifanya niwe imara zaidi. Kuishi mbari na mahali nilipozaliwa kumeipanua sana akili yangu. Mimi nimejifunza kuwa dunia ni kubwa na imejaa mitazamo tofauti. Kutokana na watu, kutokana na maeneo balimbali kumeniongeza uelewa wangu na kunifanya ni heshimu tofauti za wengine. Kama ningebaki mahali nilipozaliwa, pengine nisingepata fursa hizi za kujifunza na kukua hata hivyo kutoishi mahali nilipozaliwa kumaanishi kuwa nimekusahau. Ninaporudi nyumbani imi huhisi mchanganyikowa fulaha na huzuni. Fulaha ya kuona watu naopenda na huzuni ya kutambua kuwa mambo mengine yamebadilika. Watu wamekua maeneo yamebadilika na hata mimi mwenyewe si ule niliyekuwa zamani. Lakini bado kuna hisia ya peke ya hapa ndipo nyumbani. Mahali nilipozaliwa hunipa mimi hisia mzuri. Ni mahali pa ninapokumbushwa nilikotoka na maadili niliojifunza. Hata nikiishi mbali mafunzo na maadili kutoka mahali pale bado ya naishi ndani yangu. Yana niongoza katika maamuzi yangu na namna ninavyoishi na watu wengine. Kufandi mungina, mahali ninapoishi saza kumeanza kuwa nyumbani pia. Mimi nimejenga maisha marafiki wapya na kubukubu mpya. Hapa nimejifunza kuwa nyumbani. Si lazima iwe mahali ulipozaliwa peke mbali ni mahali napohisi kukulika salama na huru kuwa wewe mwenyewe. Kuishi mbali na mahali nilipozaliwa kumenifanya mimi ni dhamini zaidi dhana ya nyumbani nimegudua kuwa mtu anaweza kuwa na nyumbani zaidi ya moja. Mbani pa kumbu kumbu na mbani pasasa zote zina nafasi yake muhimu katika maisha yangu. Kwa ujumla, ingawa mimi siishi mahali nilipozaliwa. Mahali hapo bando ni sehemu muhimu ya mimi. Kuondoka kumeleta changamoto na mafunzo lakini pia kumeleta ukuwaji na fursa mpya. Mahisha yamenifundisha kuwa si lazimu ubaki pale ulipozaliwa ili kudhamini asili yako. Cha muhimu ni kubeba maadili, kumbukumbu na mafunzo ya mahali ulipotoka na popote unapokwenda.

Mimi napenda sana kujifunza mambo mapya kwa sababu kujifunza. Hunifanya nijisikie ninaendelea kukua kila siku. Kwangu mimi kujifunza si jambo la muda wala la darasani peke bali ni sehemu ya maisha yangu ya kila siku. Kila siku huleta jambo jipya na kunifudisha iwe nikupitia watu ninaokutana nao, mazingira ninayoishi au uzoevu ninaupitia. Njia ya kwanza ninayopenda kujifunza ni kupitia udadisi. Mimi huwa na hamu ya kujua mambo mengi ninapo ona kusikia jambo lisiloeleweka akili yangu huanza kujiuliza maswali mengi. Maswali haya huniskuma kutafuta majibu na kunifanya nijifunze kwa hiari. Si kwa kulazimishwa udadisi hunifanya nijisikie kama mtoto anayengundua dunia kwa mara ya kwanza. Pili, mimi napenda kujifunza kwa kusikiliza watu wengine. Kila mtu ana uzoefu maharifa yake na mimi naamini kila mtu anajambo la kunifudisha. Napo zungumza na watu wazee, marafiki au hata watu niliyokutana nao kwa mara ya kwanza. Mimi hujifunza mengi kupitia hadiri zao. Ushauri wawo na mitazamo yao. Kusikiliza, hunipanua, akili na hunifanya ni heshimu mawazo tofauti. Mimi hujifunza vizuri zaidi kwa kufanya kwa vitendo. Kujifunza kwa kusoma tu wakati mwingine hukunitoshi ninapojaribu kufanya jambo jipya mwenyewe. Hata kama nigumu mwanzoni mimi huanza kulielewa kwa undani zaidi. Makosa ninayofanya, njiani hunifudisha zaidi kuliko mafanikio ya haraka. Kwangu mimi kufanya makosa ni sehemu ya kujifunza, si kushindwa. Mimi napenda kujifunza kupitia kusoma na kuchunguza taarifa. Mimi husoma vitabu makala au maelezo mbal mbali yanayonivutia. Hata hivyo mimi hupenda kusoma kwa lengo la kuelewa, si kukariri ninapo fahamu sababu na maana ya jambo, mimi hujifunza kwa kina na kukumbuka kwa muda mrefu zaidi, pia mimi hujifunza kupitia kutazama na kuiga ninapoona watu wanaofanya mambo kwa ufanisi, mimi hujifunza kwa kuwatazama njia hii hunisaidia kuelewa mbinu bora za kufanya mambo asaa katika kazi au shuguli za kila siku. Kutazama hunipa mfano wa vitendo badal ya maneno pekee. Zaidia ya haya mimi napenda kujifunza kwa kushirikiana na wengine. Kazi za pamoja majadiliano na kubadilishana mawazo hunisaidia kujifunza kwa upana zaidi kupitia ushirikiano. Mimi kujifunza si tu maarifa mapya bali pia ujuzi wakijamii katika vile kusikiliza kuheshimu maoni ya wengine na kufanya maamuzi ya pamoja. Mimi pia nimejifunza kuwa uvumilivu nisehemu muhimu ya kujifunza. Sio kila jambo huja kwa uraisi. Kuna wakati mimi kukwama au katatama lakini hujikumbusha kuwa kujifunza ni safari. Kwa kujipa muda au kuendelea kujaribu uweza kuelewa hata mambo magumu. Kujifunza mambo mapya hunijenga kimaisha huniongeza, kujiamini. Hunipanua fikra na hunisaidia kukabiliana na changamoto za maisha. Kwa busara zaidi kadhiri ninavyo jifunza ndivyo ninavyo gudua kuwa bado nina mengi ya kujifunza. Jabo linalonifanya ni baki mnyenyekevu. Kwa ujumla. Mimi napenda kujifunza mambo mapya kwa njia mbali mbali. Kuuliza maswali. Kusikiliza. Kufanya kwa vitendo. Kusoma. Kushirikiana na wengine na kuwa mvumilivu. Kujifunza kwangu hakina hakuna mwisho kwa sababu ninaamini, maisha yenyewe ni darasa kubwa na mimi ni mwanafunzi wake wakudumu.

Mimi ningependa sana kutembea mji wa parisi nchini ufaransa paris ni mji ambao umekuwa ukinivutia kwa muda mrefu kutokana na historia yake utamaduni wake na namna unavyochanganya uzuri wa kale na maisha ya kisasa kila ninaposikia kusoma kuhusu paris. Mimi huhisi hamu kubwa ya kuiona kwa macho yangu mwenyewe. Sababu ya kwanza inayonnifanya mimi nitamani kutembelea paris ni historia yake ndefu na ya utajiri Paris ina majengo ya kihistoria makumbusho maarufu na alama za kipekee kama mnara wa ifel. Mimi napenda sana kujifunza kuhusu historia na kuitembelea paris kungekua fursa nzuri ya kuona historia hiyo ikiishi bado katika majengo na mitaa yake. Sababu nyingine ni utamaduni wa watu wa Paris. Paris inajulikana kama mji wa sanaa, fasihi na mitindo. Mimi napenda sana sanaa na ubunifu. Hivyo kutembelea mji ambao umetajwa kuwa makao ya wasanii wengi kungekuwa jambo la kunifuraisha sana. Ningependa kutembelea makumbusho kama lovre, kuona kazi za sanaa na kujifunza zaidi kuhusu wasanii wakubwa na wadunia. Pia ninavutiwa na mtindo wa maisha wa watu wa paris. Namna wanavyoishi, wanavyodhamini muda wa mapumziko na wanavyofurahia maisha kwa utaratibu wao unipa hamasa. Ningependa kukaa katika mkahawa mdogo pembeni ya barabara nikinywa chai au kahawa nikitazama watu wakipita na kufurahia mazingira ya mji huu. Paris pia inanivutia kwa chakula chake. Ufaransa inajulikana kwa vyakula vyake vitamu na vya kipekee. Mimi ningependa kuonja vyakula vyao vya asili, kujaribu mikate, jibini na vyakula mbalimbali vinavyotengenezwa kwa ustadi mkubwa. Kupitia chakula, mimi naamini mtu anayeza kuelewa vizuri zaidi utamaduni wa watu. Zaidi ya hayo, mimi napenda kutembelea parisi kwa sababu ya mazingira yake ya kimapenzi na utulivu. Mto siyei, taa za usiku na mitaa yake ya zamani huifanya parisi ionekane kama mji wa ndoto. Ningependa kutembea usiku nikiwa nimetulia, nikifurahia mwanga wa mji na upepo mwanana. Kutembelea paris pia kungekuwa uzoefu wa kujifunza, ningejifunza lugha, mpya, mila mpya na mtazamo tofauti wa maisha. Mimi naamini kusafiri hupanua akili na kumfanya mtu aone dunia kwa macho mapya. Safari hiyo ingenifanya nikue kiakili na kihisia. Ingawa dunia ina miji mingi mizuri kama Tokyo, New York au Cape Town bado paris inabaki kuwa mji nimeutamani zaidi. Ina mchanganyiko wa historia sanaa utamaduni na uzuri wa asili unaonivutia. Kwa ujumla mimi ningependa kutembea mji wa paris. Kwa sababu unawakilisha ndoto maarifa na uzuri wa dunia. Ni mji ambao naamini utanipa kumbukumbu zisizosahaulika na kuniacha na hamu ya kuendelea kugudua sehemu nyingine za dunia.

Mimi ninaishi mahali pengine tofauti na mahali nilipozaliwa. Na mahali ninapoishi sasa pamekuwa sehemu muhimu sana ya maisha yangu. Kwa upande wangu mahali nilipo sasa ni mchanganyiko wa starehe, usalama na fursa za kukua kimaisha. Ni mahali ninapojisikia huru nikiwa na fursa na nafasi ya kufanya mambo yangu kwa utulivu huku nikibaki karibu na jamii yangu na marafiki sababu ya kwanza inayofanya mimi nipende mahali ninapoishi ni usalama na utulivu wake. Nikiwa nyumbani au nje, mimi uhisi kuwa kuna hatari nyingi. Utulivu huu hunisaidia kufikiria kwa utulivu na kuishi kwa amani. Kwa mfano ninaweza kutembea asubuhi nikiwa najua hakuna kelele au hataru nyingi za magari au uharibifu wa mazingira hali hii hunifanya nijisikie salama, jambo ambalo ni muhimu sana katika maisha ya kila siku. Pili, mimi napenda mahali ninapoishi kwa sababu mazingira yake ni mazuri na ya kiasili. Kadri inavyowezekana, kuna miti, anga safi na hata sehemu ndogo za kuzunguka ambazo hunifanya nijisikie karibu na asili. Wakati mwingine, baada ya siku ndefu, kutembea kidogo kwenye mazingira, hayo, hunifanya, nipate utulivu wa akili na mwili. Kuna kuwa na mazingira mazuri hunisaidia sana kuondoa msongo wa mawazo na kuimarisha afya ya mwili na akili. Mimi napenda mahali ninapoishi kwa sababu watu wa jirani na jamii yangu ni wa kirafiki na wema. Ushirikia na majirani hunisaidia kuhisi kuwa mimi ni sehemu ya kitu kikubwa zaidi ninaposhirikiana kusaidiana au hata kubadilishana mawazo hunijenga kihisia na kunifanya nijisikie kuwa sehemu ya familia kubwa. Hii ni muhimu sana kwa sababu maisha ni mazuri zaidi pale unapojua una jamii inayokuunga mkono. Mimi napenda mahali ninakoishi kwa sababu ina ruhusu fursa za maendeleo binafsi. Katika eneo hii, kuna shule mzuri, maktaba, mashirika na maeneo ya burudani yanayowezesha mtu kujifunza, kufurahia na kuendeleza ujuzi. Ninaweza kujifunza mambo mapya kila siku, kuna kimsingi kupitia mazingira yangu na kushirikiana na wengine na kutumia rasilimali zilizopo. Mahali hapa hufanya maisha yangu kuwa ya manufaa zaidi. Pia mimi napenda mahali ninapoishi kwa sababu una maisha ya kijami ya kipeke. Kuna maeneo ya kujiburudisha mikutano ya kijami na hafla ndogo ndogo dogo zinazofanyika mara kwa mara. Hizi hufanya nishiruki katika mambo zaidi ya kukuwa nyumbani tu. Ushirikiano huu na wengine hunisaidia kujenga ujuzi wa kijami. Kujifunza tabia za watu na pia hujenga marafiki wapya. Mimi napenda mahali ninapoishi kwa sababu una nafansi ya faraja ya kibinafsi. Ninaweza kuwa pekee yangu wakati ninapohitaji kimya au ni kashirikiane na wengine wakati nina hamu ya mazungumzo. Hii inarahisisha sana maisha yangu. Kwani kuna muda wa kufanya kila kitu kwa uwiano na uwajibikaji hata hivyo mimi pia hutambua changamoto ndogo ndogo za mahali ninapoishi kwa mfano mara nyingi kuna usafiri mdogo au baadhi ya huduma hazipo kwa urahisi. Lakini changamoto hizi hunifundisha uvumilivu na kupanga mambo yangu vizuri. Hivyo badaa ya kuziona kama kikwazo mimi hujifunza jinsi ya kuishi kwa busara na kutumia rasilimali vizuri. Kwa ujumla mimi napendelea mahali ninapoishi kwa sababu unanipa, kunanipa, utulivu, faraja, fursa na kujifunza na mshikamano wa kijami. Mahali hapa si tu nyumbani ya kuishi bali ni sehemu ya ukuwaji wangu wa kibinafsi, kihisia na kimaisha. Kwa hivyo ingawa si pale nilipozaliwa mahali ninapoishi kibinafsi pamekuwa nyumbani kwangu kwa maana kubwa na nathamini kila kitu kilicho nifanya niwe hapa. Kwa upande wangu mimi napenda mahali ninapoishi kwa sababu hunisaidia kuwa mtu bora zaidi kila siku kunifanya nijisikie huru na kunipa nafasi ya kuendeleza ndoto zangu kwa amani na furaha.

Mimi kuhusiana na afya yangu ninaona ni muhimu sana kuwa na utaratibu mzuri wa kuangalia afya yangu mara kwa mara. Kwa upande wangu sipendi kusubiri tu hadi nijisikie mgonjwa ili kueanda hospitali, badala yake mimi napendelea kuangalia afya yangu mara kwa mara kwa mfano angalau mara moja au mbili kwa mwaka. Hata kama niko mzima kiafya, hii inanitengeneza inaitengenezea tabia nzuri za kujitunza na kuepuka matatizo makubwa kabla hayajaanza. Sababu ya kwanza inayofanya mimi ni, niwe makini kuhusu hii ili ni kujua hali yangu ya kiafya. Kuangalia mara kwa mara kunasaidia kugundua mapema tatizo lolote linaloweza kuibuka kwa mfano vipimo vya damu, shinikizo la damu au afya ya meno au macho. Hata kama ninahisi mzima, kuna mambo madogo madogo ambayo siwezi kuyaona mwenyewe. Hospitali ni sehemu ambayo mimi ninapata uhakika wa hali yangu na kupata ushauri wa kitaaluma. Mimi ninapenda kuenda hospitali mara kwa mara kwa sababu hunisaidia kuzuia matatizo makubwa. Mara nyingi magonjwa huanza kidogo bila dalili kubwa, lakini kuangalia mapema husaidia kuyatibu kabla hayajaenda mbali. Hii inaniweka salama na kuniruhusu kuishi maisha bila wasiwasi mwingi. Kwa mimi, kuzuia ni bora kuliko tiba na kuangalia afya ni sehemu ya kuzuia. Mimi napenda kuangalia afya yangu kwa sababu hunisaidia kupanga maisha yangu vyema. Ninapojua hali yangu ya kiafya ninaweza kupanga lishe, mazoezi na wakati wa kupumzika ipasavyo. Hii inafanya maisha yangu kuwa na mwelekeo bora na kunisaidia kuwa na nguvu za kisaikolojia na za kimwili. Badala ya kusubiri tu kuumwa mimi hupanga mipango ya maisha yangu kwa busara. Nne, mimi napenda kuenda hospitali mara kwa mara. Kwa sababu, hunisaidia kupata ushauri wa kitaaluma. Daktari anaweza kunieleza namna bora ya kuepuka magonjwa, kunipa chanjo au kunielekeza kwenye vipimo muhimu. Hii ni muhimu sana hasa kwa maisha ya kisasa. Ambapo changamoto zake zinaeza kuibuka. Zinaeza kuibuka mara moja bila kutarajiwa. Ushauri huu hunisaidia kuishi maisha yenye afya na furaha. Mimi napenda kungalia afya yangu mara kwa mara kwa sababu hunisaidia kujenga tabia mzuri ya afya. Baada ya ukaguzi napata motisha ya kufanya mazoezi zaidi kula lishe bora na kuepuka tabia hatari kama vile pombe nyingi au vyakula vya sukari nyingi. Kuenda hospitali ni sehemu ya kujijenga na kuimarisha tabia zangu za kiafya. Ingawa sipendi kuenda hospitali kila mara kutokana na kazi au shughuli nyingine. Mimi naamini ni muhimu kutenga mda wa afya yangu kwa mfano mara moja au mbili kwa mwaka ni za kutosha kuangalia afya kwa ujumla lakini pia kuwa makini kujitunza kila siku. Hii inahakikisha kuwa si lazima nikutane na tatizo kubwa lisilotarajiwa. Mimi napenda kuenda hospitali mara kwa mara kwa sababu hunisaidia kupata amani ya akili. Kujua kuwa afya yangu ipo sawa, kunanipa uhakika wa kunifanya niishi nisishike wasiwasi mwingi kuhusu magonjwa. Hii ni muhimu sana kwa sababu akili ya utulivu akili ya utulivu inanisaidia pia afya yangu. Mimi naamini kuwa ni muhimu kuzingatia afya ya akili, pia wakati kuangalia afya. Hospitali si tu kwa ajili ya vipimo vya mwili, bali pia daktari anaweza kunipa ushauri wa kiafya ya akili. Ushauri wa kuthibiti msongo wa mawazo na mbinu za kuishi maisha yenye furaha. Hii ni muhimu sana kwa mimi kuishi maisha yenye uwiano mzuri wa kisaikolojia na kimwili.

Mimi napenda sanaa kwa sababu ni njia ya kipekee ya kuelezea hisia mawazo na ndoto za binadamu. Sanaa inafungua mlango wa kuingia katika dunia ya ubunifu na kufanya mtu afikiri kwa njia tofauti. Kwa upande wangu napenda sanaa kwa jumla lakini ya ina ya sana ninayoipenda zaidi ni sanaa ya uchoraji na michoro ya rangi. Kwa sababu uniluhusu kuona hisia zikiibuka kwanjia ya rangi, mistari na umbo. Sambabu ya kwanza inayonifanya mimi nipende sanaa ni uwezekano wa kuelezea hisia. Mara nyingi maneno hayatoshi kuelezea hisia kamili ya mtu. Lakini kupitia rangi mistari na sura za sanaa mimi huwa naweza kueleza furaha, huzuni, woga au sha uku kwa namna ambayo maneno hayaweza. Mimi kuona pincha aumchoro unaonyesha hisia zinanifundisha jinsi ya kuelewa hisia za wengine na pia kunisaidia kueleza zileza mimi mnyewe. Pia napenda sanaa kwa sababu inapanua mutazamo wangu wandunia. Kila kipande cha sanaaki na hadithi yake Namara nyingi hunibeba kwenye dunia nyingine au enzi tofauti. Ukiangalia picha ya kale, picha ya kisasa au mchoro wasili mimi huhisi kama unaingia katika maisha ya mtu mwingine au wakati mwingine. Hii hunifanya mimi niongeenda ni akili yangu na kufikilia kuhusu mitazamo tofauti ya maisha. Mimi napenda sanaa kwa sababu inachangia utulivu wa akili. Mala nyingi baada ya siku defu wa wenye nchagamoto. Kukambele ya picha nzuri ya mchoro kuna niluhusu kupumzika kisaikolojia. Mistari, rangi na muundo ya picha unisaidia kupunguza wasiwasi na kuchochea hisi ya nzuri. Sana inakua kama kinywaji cha akili kinachonipa furaha ya ndani bila kelele yoyote. Mimi napenda sana sanaa kwa sababu inachochea ubunifu wa ngu kibinafsi. Kuona mcholo wa upicha kuna nipa hamasa ya kuchola au kuunda kitu changu mwenyewe. Hii unifanya nione kuwa mimi pia ninauwezo wa kuonyesha hisia zangu kwa njia ya kipeke. Sana haijari kama ni mzuri au mbaya inaumuhimu zaidi wa kujieleza na kuelewa dunia. Zahidi ya hayo, mimi napenda sana kwa sababu inabeba historia na utamaduni wa binadamu. Kira kipande cha sana kina hadithi ya watu jamii na tamaduni zao. Ukiangalia picha zakale au mcholo wa hasili mimi unajua jinsi mcholo wa hasili, unajua jinsi watu walivyokuwa, wanajiona wao wanyewe na jinsi walivyoshirikiana na mazingira yao. Hii ni sehemu ya elimu ambayo huumbisha kwa njia ya kipekee kuliko vitabu pekee. Pia mimi napenda sanaa kwa sababu inakunza uhusiana wakijami. Mara nyingi picha au sanaa nyingine zinapo weko katika maonyesho, makumbusho au matukio hadha, huhusisha watu pamoja. Kujandiri sana na wengine kuna panua mtazamo, kuna kuza mazingili, mazungumzo ya maana na kundipanya nijisikia sehemu ya njamii kubwa. Zaidi ya hayo, mimi napenda sana kwa sababu inachangia fahali binafsi, kuunda au kutazama kipande cha sana kinacho nivutia kuna nifanya nijiskie fulaha na kulithika. Hii unipa mskuma wa kuendelea kuunda, kuendeleza ujuzi wangu na kushirikisha wengine, kila ninachopenda, sanaa inakuwa njia kujieleza na pia kuwa na hisia ya umuhimu binafsi. Mimi napenda haina nyingi za sanaa kama vila mziki, uigizaji na ushairi, bado uchoraji na michoro ya rangi zinabakia kuwa kipenzi changu, sababu ni kwamba zinachanganya muundo rangi na hisia kwa njia ya kipekee.

Mimi ninaona kuwa kudumisha afya mzuri. Nijambo ambalo nila msingi sana katika maisha yangu ya kila siku. Afya situ kuepuka magonjwa bari pia niuwezo wa mwili na akili kufanya kazi kwa ufanisi na kwa furaha. Kwa upande wangu mimi huchukua hatua kadhaa kila siku ili kuhakikisha mwili wangu akili yangu na hisia zangu zinabaki katika hali nzuri. Kwanza kabisa, mimi huzingatia lishe bora inahakika kwa kula vyakula vyakutosha venye virutubisho muhimu na kwa uwiano sahihi. Kila siku, mimi hula matunda mboga mboga protein na vyakula venye wanga wa kiasi kinachofa. Pia napunguza vyakula vyasukari nyingi mafuta mengi na vyakula vili vyochemishwa sana. Lishe bora hunisaidia kuwa na nguvu kuzingatia kazi zangu na kuimalisha kinga ya mwili dhidi ya magonjwa. Mimi hujishughulisha na mazoezi ya mwili kila siku na jaribu kufanya angarau dakika thelathini hadi sitini za mazoezi. Ikiwa ni pamoja na kutembea kukimbia au kufanya mazoezi ya viungo na misuli mazoezi husaidia moyo kufanya kazi vizuri, huimarisha na mifupa na kunipa nguvu ya kila siku. Pia husaidia kupunguza mfadhaiko na kuimarisha fya ya akili. Mimi napenda kuzingatia usingizi mzuri na jua kuwa mwili unahitaji mapumziko ya kutosha ili kufanya kazi vizuri. Kwa hiyo, mimi hufanya jitihada ya kulala angarau masaa saba au nane kila siku. Usingizi mzuri ni ruhusu kuamka ni kiwa na mepumzika. Akili yangu kuwa makini na mwili wangu kujiandaa kwa shughuli za siku. Mimi hudhamini kunywa maji ya kutosha kila siku na jitahidi kunywa angalau glasi sita hadi nane za maji. Hii husaidia mwili kufanya kazi kwa usahihi kuweka ngozi yangu safi na kuondoa sumu mwilini. Pia kunywa maji husaidia kuwa na nguvu kuepuka uchovu wa haraka na kufanya kazi kwa ufanisi. Kuchukua, mimi huchukua hatua za kuzingatia afya ya akili. Hii ni pamoja na kutafakali kusoma vitabu na kusikiliza mziki au kujipumzisha kwa shughuri ni nazopenda. Afya ya akili ni sehemu muhimu sana kwa afya ya ujumla. Kwa sababu akili haina utulivu mwili huwazilika pia. Hivyo, mimi udhamini muda wa kutuliza mawazo na kurejesha nguvu za kisikolojia. Pia mimi ujijali kwa kuangalia afya maramoja kwa moja hospitalini. Ingawa na jihisi mzima ninafanya vipimo vya afya, angarau maramoja au mbili kwa mwaka. Hii husaidia kugundua tatizo lolote mapema na kupata ushauri wakitaluma juu ya jinsi ya kuendelea kudumisha afya nzuri. Pia mimi hudhamini kuepuka tabia hatari kwamfano sipendi kuvuta sigara, sipendi pombe na napunguza kula vya kula vyenye mafuta mengi. Tabia hizi zinaweza kuathiri mwili na akiri kwanjia mbaya. Kwa hivyo, mimi uchukua tahadhali kuha kikisha kuwa mwili wangu na pata lishe bora na na kuepuka vitu vinavyoweza kuharibu afya yangu. Mimi napenda kujishirikisha na wengine kwanjia chanya. Ushirikiano na marafiki na familia usaidia kuondoa msongo wa mawazo kuimarisha afya ya hisia na kunipa furaha. Hisia nzuri na za furaha ni sahemu muhimu ya afya kwa ujumla. Mimi kuwa na mahusiano mazuri usaidia kuishi maisha yenye afya zaidi ninamini pia mtu kuwa natabia ndogo ndogo za kila siku zinathiri kubwa kwa afya. Kwamfano kupumzika kidogo, katika kazi, kutembea kidogo baada ya kula na kufanya mazoezi madogo ya kuvuta pumzi usaidia sana ni mambo madogo lakini yanapofanywa mara kwa mara usaidia kudumisha afya bora kwa muda mrefu.